Kwa mara nyingi, mimi huenda dukani napokuwa na uhitaji wa bidhaa fulani. Pili, mimi huenda dukani baada ya kila mwezi napoenda katika maduka makubwa ya maduka ya jumla ambapo nachukua bidhaa kwa mara moja. Maana, ni kwamba katika maduka yale ya jumla, bidhaa pale huwa ni bei ya chini. Kidogo, tunapolinganisha na maduka yetu ya hapa vijijini. Asante.

Katika kupokea maoni kutoka kwa wengine, inalingana kila mtu na anachokitarajia na anachokiona. Kila mtu hupata maoni yake, kila mtu hutoa maoni yake mbalimbali, kuna wanaotoa maoni ya kuunga mkono, kuna wanaopendekeza mambo fulani yaweze kubadilishwa. Kihakika kila mtu huwa anaujumbe wake katika kutoa maoni.